Wakati ambapo nina wasiwasi, mara nyingi mimi hufanya mambo kadhaa inayonisaidia kupunguza hisia hizo. Kwanza napumua kwa kina na kwa utulivu, naji jaribu kuzingatia kila pumzi yangu ili kuiondoa mawazo yenye hofu au yenye shaka. Pia napenda kuandika kile kinacho nisumbua kwenye daftari, kuandika hunisaidia kuona tatizo kwa wazi na kupunguza uzito wa mawazo ndani ya akili. Mara nyingine ninasikiliza mziki wa utulivu au kutembea nje hasa kwenye sehemu ya asili kwani mwendo wa mwili na mandhari nzuri hunisaidia kupunguza mawazo akilini mwangu. Kwa hakika pia mimi hujaribu kuzungumunza na marafiki au mtu ninaye muamini kwani kuzungumunza kuhusu hofu na wasiwasi kuna punguza mzigo wa kimawazo na kunifanya nijisikie nina msaada. Kwa njia hizi, nina simamia hisia zangu na kujitengeneza kwa amani, ya ndani na wakati wa hali ya changamoto.

Kwanza kabisa, ninge mshauri mtu anayeanza kazi ajitayarishe kiakili kwamba kila siku ni fulsa ya kujifunza. Hakuna mtu anayejua kila kitu mapema. Hio ni muhimu kuuliza maswali bila aibu na kutambua kwamba makosa ni sehemu ya kujifunza siyo kikwazo. Pili, ninge mshauri awe mtu mwenye nidhamu na utaratibu. Kuja kazini kwa wakati unaofaa, kutafuta mwelekezo na kukamilisha majukumu kwa uangalifu, kuwa mtu mwenye imani na kuaminika na watu kazini. Vile vile ni vyema kujenga mahusiano mazuri na wenzako kuwa mtu mwenye ushirikiano heshima ili kuunda mazingira mazuri ya kazi na maranyingi hubeba fulsa za ukuwaji wa kitaaluma. Mwisho, ninge mshauri awe mtu mwenye subira ustadi wa kusimamia msongo wa kikazi. Maranyingi, kazi mpya huja na changamoto. Na uwezo wakubadilika na kuendelea kushugulikia changamoto, unajenga utu na ufanisi wa muda murefu. Kati ya yote haya, kumbuka kuweka marengo yako ya kibinafsi na kutafuta nafasi ya kuendeleza ujuzi wako kila wakati uko kazini.

Naam, napenda kuogelea. Kuogelea, hunifanya, nijisikie, kuwa mtu mwenye huru, kuwa mtulivu, hasaa ninapo kuwa ndani ya maji, nikiwa, mbali, na kelele za kawaida. Pia, ni njia mzuri ya kufanya mazoezi ya mwili, bila kuchowosha mwili sana. Na hunisaidia kupunguza msongo wa mawazo. Wakati nikiogelea, huwa napata muda wakujifikiria na kumpumzisha akili yangu.

Ndio, mimi ni mtu waubunifu. Napenda kufikiria kwa kina na kutafuta njia mpya za kutatua matatizo au kuwasirisha mawazo yangu. Ubunifu hunisaidia kuangalia mambo na matatizo kitofauti. Sio kufuata mazoea pekee. Maranyingi, mimi hupata mskumo kupitia mazingira ya nayo nizunguka. Mazungumzo na watu wengine kuhusiana changamoto ni nazo zipitia kwa kila siku. Kwangu, ubunifu, sio tu ya sanaa au mziki. Bali ni uwezo wakubuni suruhisho, kuleta maboresho na kuongeza dhamani katika ni nacho kifanya.

Ndiyo, napenda kuchora na pia kupaka rangi. Shuguri hizi, hunipa nafasi ya kuonyesha hisia na mwazo yangu bila kutumia maneno. Ninapo chora, najisikia nikiwa huru kufikiria na ubunifu kwa ubunifu bila mipaka. Na hilo, hunisaidia kupunguza mwazo mengi kichwani. Kupaka rangi, hunituliza sana. Hasa, ninapo chagua rangi zinazoringana na hali na moyo wangu kwa wakati huo. Pia hunifundisha uvumilivu na umakini. Kwa sababu kuchora huhitaji muda na uturivu. Kwangu kuchora na kupaka rangi siyo lazima iwe kazi ya kitaalamu. Bali ninjia ya kujieleza, kujiburudisha na pia kujipa amani ya ndani.

Mimi hupenda suruari zaidi. Sababu ni kwamba suruari hunipa uhuru na urahisi wa kufanya shughuri baribari bila kizuizi. Hasa ninapokuwa kazini au nikifanya shughuri zinazohitaji mwendo mwingi. Pia najisikia nikiwa na uhuru na mwenye kujiamini zaidi nikiwa nimevaa suruari. Kwa sababu ni rahisi kuendana na mazingira tofauti na hali ya hewa. Hata hivyo, ninaelewa kuwa sketi pia zina uzuri wake na zinafaa katika mazingira furani. Lakini, kwa upade wangu binafsi, suruari hunipa faraja na ufarisi zinaotafuta katika mavazi ya kila siku.

Ndiyo, ninaweka picha zangu mitandaoni, lakini huwa nafanya hivyo kwa umakini mkubwa. Siweki kila picha bila kufikiria. Mimi huchagua picha ambazo zina ujumbe mzuri au zina wakirisha tukio muhimu katika maisha yangu. Pia, mimi hujali sana masuala ya falaga. Hivyo siweki picha zinazo weza kunifanya nijisikie kutokua salama au kufichua mambo kibinasfi kupitia kiasi. Kwangu, kueka picha mtandaoni ni njia ya kushiriki kumbu kumbu kuonyesha vipaji au mafanikio yangu. Na pia kuwasiliana na marafiki na familia. Hata hivyo, na amini ni muhimu kuthibiti kile kinachoweka mtandaoni. Kwa sababu mtandao unakumbu kumbu za muda mrefu na si kila mtu anania njema na sisi.

Kila siku, mimi huzingatia njia za usafiri zinazofaa zaidi, kulingana na umbali na muda. Mara nyingi, napendelea kutumia gari langu la kibinafsi kwa sababu hunipa uhuru wa kuenda popote na wakati wowote bila kizuizi. Hii pia, hunisaidia kupanga muda wangu vyema na kuepuka kuchelewa kazini au kwenye shughuli zingine. Wakati barabara zinakuwa na msongomano mkubwa, mara nyingine napenda kutumia usafiri wa umma kama basi au matatu ili kupunguza msongo wa akili na gharama za mafuta. Pia, wakati nitakuwa na muda wa kutembea, kujaribu kutembea kwa sehemu za umbali mfupi, kwa kunisaidia kuwa na afya nzuri na kunipa fursa ya kupumuwa hewa safi. Kwa hakika, chaguo langu la usafiri litategemea muda, umbali na pia hali ya barabara siku hiyo.

Ndiyo, napenda mziki wa jadi. Mziki wa jadi hunigusa sana kwa sababu hubeba historia, utamaduni na maadiri ya jamii. Nindapo sikiriza najisikia nikiunganishwa na mizizi ya asiri ya watu wetu. Napenda ala za jadi, midudo yake na maneno yanayosimuria maisha, kazi, mapenzi na changamoto za jamii. Pia naamini muziki wa jadi una hekima nyingi na hufundisha maadiri kwa njia rahisi lakini yenye nguvu. Ingawa nasikiriza pia muziki wa kisasa, muziki wa jadi hunipa utulivu wa kipekee na hunikumbusha umuhimu wa kuheshimu na kuhifadhi utamaduni wetu kwa vizazi vijavyo.